Hali ya hewa ya leo ni jua hivyo inapelekea kuleta joto. Kukiwa ni msimu wa joto basi huwa tunavaa nguo nyepesi ili tusiweze kutokwa na jasho lingi na tuweze kujisikia tupo huru. Hali ya hewa hii naipendelea kwa sababu huwa sivai nguo nyingi huwa navaa nguo kidogo ambazo ni za kunifanya nisisikie joto. Nikiwa katika hali ya hewa hii, mimi upendelea kunywa vitu baridi ili niweze kujiweka nikiwa na maji mengi mwilini.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni stadi ya mawasiliano kwa sababu mimi huweza kuwasiliana na watu wa aina tofauti tofauti. Kwa hivyo ni kiweza kufanya study hiyo, basi itaweza kunisaidia, kuweza kufanya mawasiliano hayo mazuri namawasiliano yalionyooka na yaweze kuwa katika msingi mzuri ambayo yataweza kufanya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa kuvutia kwa wateja na watu wengine wa aina tofauti.

Mimi hutumia muda mwingi katika simu yangu kwa sababu ni njia yangu ya kuweza kufanya biashara na njia yangu kubwa ya mawasiliano. Hivyo natumia muda mwingi sana ni kiingia katika Instagram, TikTok, Facebook na Twitter kuweza kufanya mawasiliano na kuweza kufanya matangazo kwa ajili ya biashara. Simu yangu ya kuwanza na kumbuka ilikuwa ni simu ambayo ilikuwa ni ya kubonyeza na inge weza kufanya mambo mengi Lakini ilikuwa neweza kusaidia kufanya mawasiliano kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu nyingine Napenda sana simu yangu kwa sababu inaweza kunitengenezia kipato na kuweza kuniwasilisha au kuweza kuongea na watu hata wakiwa, sehemu, za mbali na tofauti Nahisi mimi naweza kutumia muda mwingi sana katika simu kwa sababu hiyo ndo njia kuu ya kuweza kupata mapato yangu na pia njia kuu ambao natumia kufanya mawasiliano na watu tofauti.

Mtandaoni kupata habari au kueza kusoma habari ni rahisi sana kwa sababu kuna mitandao tofauti na kuna tovuti mbali mbali ambazo wanahabari wanatumia kueza kueka habari zao. Kwa hivyo njia moja wapo ni kutumia mtandao wa Facebook au kueza kutumia makurasa ambayo yameweza kutengenezwa na watu hao kueza kueka habari zao.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu nikiweza kusoma naweza kutumia mda mchache, ukilinganisha na kuandika ambayo inachukua mda mwingi, ukiweza kuandika unakuwa na vitabu vingi ambavyo vinachukua nafasi nyingi na hivyo kusababisha uchafu, ukilinganisha na kusoma ambapo unaeza ukasoma vitu vyako hata mtandaoni na viweze kubaki hapo vikiwa salama na nivyasiri. Ukiwaza kuandika basi, unashindwa kueka mambo yako kwa siri kwa sababu mtu yoyote anaweza kushika kitabu hicho na kueza kusoma yale mambo ambayo umeeza kuandika, lakini kueza kusoma kupitia mtandao unaweza kuiweka kuwa siri kwa sababu unaweza kufungia vitu vyako katika simu na kusiwe na mtu yeyote ambaye anaweza kueza kufikia simu hiyo na kueza kupata data zako ambazo ni za siri. Kwa hivyo napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika.

Napendelea kunywa kahawa kuliko chai kwa sababu ukiweza kunywa kahawa basi inaeza kukuchangamsha na kuweza kukuondolea uchovu mwilini kahawa jinsi ya kuiandaa ni rahisi sana kwa sababu unahitaji tu maji ya moto na sukari au hata bila sukari napo unaweka katika kikombe na kukoroga lakini chai inachukua muda mrefu kwa sababu lazima uiweke jikoni iweze kuchemka vizuri ndio uweze kunywa nikiwa nakunywa kahawa huwa napenda kuongeza sukari au wakati mwingine pia napendelea kuongeza maziwa ili kuweza kuongeza ladha Napenda kunywa kahawa katika migahawa au pamoja nikiwa nyumbani kahawa ni kinywaji changu cha kawaida ambacho nakipenda kwa sababu kinanichangamsha mwili na akili pale ambapo nakuwa nimechoka na napotaka kujisikia vizuri.

Ndiyo, mimi upenda saa na napenda kuvaa saa kama njia ya urembo, kwa sababu nimezoya kueka kitu mkononi, hivyo nisipokuwa na saa na isi ni kama sijavaa pambo langu la kila siku. Enapendelea kuvaa saa ya smartwatch kwa sababu inaeza kukusaidia kufanya mambo mengi, ikiwemu kuweza kupige mapige ya moyoo na uweze kujua afya yako hipo vipi, na pia itakuonyesha umbali gani umeweza kutembea au umeweza kufanya mazoezi kwa jili ya iyo siku, hivo inakupa maelezo zaidi. Ya tatu pia ineza kukusaidia kuona jinsigiani mazuezi ya meweza kuzama tunda kwa kuweza kukueleza umeweza kupunguza mafutaki ya kiasi ganii katika mwili. Hivyo napenda kuvaa saa ambayo ni saa ya kisasa au saa ambayo imeweza kutengenezwa kwanjia zaidi ilikuweza kufanya mambo tofauti zaidi ya kuangali ya tu wakati.

Mimi hupenda kufuwa nguo mara tatu au mara nne kwa wiki, hii huwa inaraisisha kazi yangu pale wikendi inapofika nisiweze kuwa na kazi nyingi, na pia inaeza kupunguza uchafu ndani ya nyumba kwa sababu nguo zikiwa nyingi na zikiwa chafu, basi uweza kuleta harufu mbaya na kuweza kuleta mambo ambayo siwezi kuyapenda. Napenda nguo zangu zikiwa safi, hivyo na jitahidi niweze kuvua mara tatu au mara nne kila wiki.

Sijawai kufanya yoga lakini ni kitu ambacho nimeweza kukiona na nimeweza kusoma ya kwamba inaweza kusaidia afya ya akili na pamoja na mwili. Kwa hivyo ni kitu ambacho ningeweza kupenda kukifanya na nitaweza kujifunza ili na mimi niweze kupata kitu hicho katika maisha yangu.

Mfanya biashara ninaemjua bora zaidi ni ule ambaye anaweza kutupa huduma za gesi kwa sababu huwa anatuletea hadi nyumbani na kuweza kutunganishia bila kuleta taaruki yoyote kwa hivyo nampenda huyo mtu kwa sababu njia yake ya biashara iko vizuri.

Rangi yangu ya kupendezwa ni nye upe kwa sababu kitu cha kwanza inavutia, kitu cha pili inaunyesha sehemu ambapo ni safi au ni chafu bila kuweza kujificha ukilinganisha na rangi nyingine yoyote. Na pia kitu kingine rangi nye upe inaweza kuendana na rangi nyingine yoyote ambayo mtu anaweza kupenda kuchanganya nayo. Unezo kachanganya rangi nye upe na nye kundu na ikapendeza, ukachanganya rangi nye upe na nye usi, ikavutia, ukachanganya rangi nye upe na kidiani, ikaleta picha nzuri na niakufurahisha. Kwa hivyo, rangi hiyo inaendana na vitu vingi ukilinganisha na rangi nyingine zozote na pia inafanya sehemu au kitu kionekane kipo kikubwa chenye muangaza na ambacho kineza kuonekana hadi wa leo natamani kukirudiaongelea kuhusu msichana ambaye alipata changamoto kadha wa kadha katika hii dunia na badae kapata afuweni. Mbali. Hivyo napendelea rangi nye upe ukilinganisha na rangi nyingine yoyote ambazo zipo.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano. Njia hii inaweza kuitumia kwa mawasiliano kwa wale watu waliopo mbali ukilinganisha na sehemu ambapo mimi nipo. Mtu aliopo nje ya mkoa au nje ya nchi na penda sana kutumia nje ya video ya mawasiliano kutufanya tuweze kuhisi tupo karibu na tupo pamoja. Ukilinganisha na njia ya simu au njia kawaida ya kupigia na simu, hiyo inafanya mtu ahisi ni kama bado upo mbali. Lakini ukiweza kufanya njia mawasiliano kwa kupitia video, basi mneweza kuonana, mneweza kufanya mikutano na mneweza kuongea mambo mengi kwa ukaribu zaidi na hivyo kuweza kufurahia.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kuweza kuandika yale mambo yanayo hitajika kufanyika yote chini katika kitabu na hivyo inaweza kunirahisishia kazi pale wiki inapoanza. Ninachoweza kufanya wiki ikianza ni kuchukua kitabu hicho na kuweza kuangalia ni kitu gani kinafaa kifanywe cha kwanza, hivyo hicho ndio nitaweza kuanza nacho na nitakapomaliza basi nitaweza kuweka alama ya kuonyesha ya kwamba hio imefanyika ili niweze kuenda katika kitu kingine. Nitafanya hivyo, hadi pale nitakapo weza kumaliza yale mambo yote ambayo nilikuwa nimeandika katika kitabu hicho, hivyo inaeza kufanya upangiliaji wangu wa kazi kuwa mzuri na kuweza kuwa rahisi na inanichukua muda mfupi sana kuweza kufanya kazi zangu, ukilinganisha na pale ambapo nimeshindwa kuandika, siku yangu inavyo faa kuwa katika kitabu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia tofauti, mara njia ya kwanza ni pale ambapo naweza kukutana na watu wa aina mbali mbali, hivyo tunaweza kubadilisha na mawazo na kuweza kupeana mambo mapya ambayo mimi siyajui au wao pia hawajui. Njia nyingine ya kuweza kujifunza mambo mapya ni kwa kuweza kusoma vitabu au kuweza kusikiliza vipindi kwa njia ya mitandao. Hiyo inaweza kukufanya kuweza kujua mambo mapya na mambo ambayo yanaweza kuibuka kila siku. Ukiweza kusoma na ukiweza kupitia mitandao basi unaweza kujifunza vitu hivyo.

Ndiyo nimewai kujiusisha na kilimo cha mahindi ambapo niliweza kulima hekari moja ilikuwa changamoto kwa sababu inaweza kuchukua muda mwingi na hivyo inakuwa ngumu kidogo ukilinganisha na kwamba mtu anaitaji kufanya mambo mingine. Ukulima ni kazi ambayo inaitaji sana kujitolea na ni kazi ambayo ni ngumu Hivyo niliweza kushindwa na sikuweza kupata mazao mazuri Lakini nikiweza kupata mda ni kitu ambacho naweza kutaka kuweza kufanya kwa mda.

Njia za kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu, zipo nyingi na tofauti kulingana na kazi ambayo inaeza kufanywa. Kuna njia ya mawasiliano ya kwanza ambayo ni barua pepe, hii tunaweza kufanya kwa vile vitu ambavyo ni muhimu na vinaitaji kuweka rekodi mfano kama unaweza kumtumia mkuu wa kitengo, ujumbe ambao ni muhimu, basi unaweza kutumia njia hiyo. Njia nyingine ya mawasiliano ambayo tunuweza kutumia ni pamoja na kuweza kupigiana simu za mikononi. Au kutumiana jumbe fupi na pale ambapo mtu ipo karibu basi unaweza kuenda kwake na kuweza kumwasiliana naye kwa njia ya mdomo hiyo inakua rahisi. Lakini mara nyingi huwa tunapenda kuwasiliana kwa njia ya kutuma ujumbe au njia ya kutuma barua pepe. Hiyo inaweza kusaidia kuweza kueka rekodi. Hata pale baadae utakapo hitaji unaweza kuipata.

Mara moja au mara mbili kwa siku na hii imeweza kurahisishwa na hizi simu za digitali ambazo zimeweza kuletwa zanye kamera nzuri na za kuvutia. Hivyo inafanya upigaji wa picha kuwa rahisi ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambapo ungehitaji mpiga picha aje sehemu ulipo ili aweze kukufanya.

Ndio, ningependa kuweza kurudi kuwa kijana mdogo, ambapo hapo ningeweza kufanya mambo mengi mazuri ambayo sikuweza kuyafanya, nilipokuwa na nafasi hiyo. Ningeweza kusoma vitu vya tofauti na nilichoweza kusoma saa hizi, ningeweza kuchukua nafasi nilizoweza kuzipata kwa umakini kulinganisha na saa hivi na labda ningekuwa mbali tofauti na nilivyo wakati huu.

Ndiyo, napenda kutumia AC wakati wakipindi cha joto, AC inasaidia kuleta baridi na upepo mzuri ndani ya nyumba. Hivyo, kuondoa lile joto liliokuwepo na kufanya mandhari ya nyumba au sehemu yoyote ile, iwe sehemu mzuri na salama kwa kuweza kukaa bila kubugidhiwa na kutokwa kwa jasho.

Mimi hupenda kuoga marambili kwa siku. Asubui ninapoamka, baada ya kutoka kufanya mazoezi na usiku kabla ya kuenda kulala. Asubui ninapoamuka unisaidia kuwa na nguvu na kuwa mwenye uwezo wa kuweza kufanya kazi maana sinuki jasho. Na jioni pia ninapokuwa nimechoka kuoga kunisaidia kutoa uchovu mwilini na hivyo kufanya niweze kulala bizuri.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu ukiweza kukaa mahali pa kimya, akili inaweza kufanya kazi vizuri, unakua akili imetulia bila bugdha yoyote. Ukilinganisha mahali pa kelele, inaweza kufanya mtu kueza kuumwa na kichwa na asiweze kufikiria vizuri.